Jee, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Ninapendelea kusimamia kuliko kusimamiwa kwasababu napenda kupanga kazi vizuri na kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa wakati. Hata hivyo, bado nathamini maelekezo na ushauri kutoka kwa viongozi. Kwasababu unaniwezesha kujifunza zaidi na kuboresha kazi zangu. Kwa kifupi ninaweza kufanya vyema. Nikisimamiwa lakini pia najua kufuata uongozi pale inapo hitajika.